Napenda kula wali kuliko ugali ingawa vyote ni vyakula muhimu na vinapendwa na watu wengi. Wali hunivutia kwa sababu ni rahisi kuandaa na unaweza kuupika kwa njia tofauti kulingana na chakula unachotaka kula. Napenda wali kwa sababu huenda vizuri na aina nyingi za mboga na nyama kama maharagwe, dengu, nyama ya kuku, samaki au mboga za majani. Pia kuna aina mbalimbali za wali kama pilau, biriyani au wali wa kawaida. Jambo linalofanya nisichoke kula chakula hicho mara kwa mara.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa kiasi. Michezo ya video hunipa burudani na hunisaidia kupumizika baada ya shughuli za siku. Ninapocheza hujisikia nimeachana kwa muda na mawazo ya kazi au masomo. Jambo linalonisaidia ni kupunguza msongo wa mawazo. Napenda michezo ya video kwa sababu inaniborosha kiakili. Asa ile inayohitaji kufikiri, kupanga mikakati au kufanya maamuzi haraka. Pia, michezo mingine huniruhusu kucheza na marafiki, jambo linaloongeza furaha na mshikamano.

Wakati wa furaha, hujiwezesha kuifurahia kikamilifu kwa njia rahisi lakini zenye maana. Mara nyingi napenda kushiriki furaha hiyo na watu nao wapenda kama familia au marafiki. Kucheka, kuzungumza na kushirikiana mawazo hunifanya furaha iyongezeke zaidi. Pia napenda kujizawadia kitu kidogo kama chakula nachokipenda, kusikiliza muziki na ufurahie na kutoka matembezeni. Mambo haya madogo huwa nafanya nijisike kuthaminiwa na kujithamini zaidi.

Napenda mambo mengi kuhusu shirika langu, lakini jambo kubwa zaidi ni mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano kati ya wafanyikazi. Watu wengi katika shirika langu wako tayari kusaidiana kushirikiana mawazo na kufanya kazi kwa timu moja. Hii hunifanya nijiske kudhaminiwa na sehemu ya kundi moja lenye lengo la pamoja. Napenda pia mtazamo wa uongozi katika shirika langu. Viongozi hujaribu kusikiliza mawazo ya wafanyikazi na kutoa mwongozo unaosaidia badala ya amri tu. Hiu hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii kwa sababu unajua mchango wangu unathaminiwa.

Kwa ujumla, simu yangu ni kifaa muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku, lakini hujitahidi kuitumia kwa mpangilio na kiasi. Kwanza kwa wastani, hutumia simu yangu katika saa nne hadi saa sita. Muda huu hutegemea shughuli nilizo nazo siku hiyo. Kuna siku ninapotumia muda mwingi zaidi kwa sababu ya kazi au masomo. Na siku nyingine, hutumia muda mchache zaidi. Pia pili, programu ninazotumia zaidi ni WhatsApp kwa mawasiliano, programu za mtandao na habari kwa kupata taarifa moja na YouTube au muziki kwa burudani pia hutumia programu za kazi au masomo pale inapohitajika ninajaribu kuepuka kutumia programu zisizo na manufaa kwa muda mrefu nakumbuka vizuri simu yangu ya kwanza haikuwa ya kisasa kama za sasa ilikuwa ni simu ya kawaida ya kupiga na kupokea simu pamoja na kutuma ujumbe mfupi ingawa ilikuwa rahisi, ilinifurahisha sana kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kukua na kifaa changu binafsi cha mawasiliano. Simu inanisaidia sana katika maisha yangu ya kwa kufurahisha, kurahisisha mawasiliano, kupata taarifa kwa haraka na kuokoa muda. Pia inanisaidia kupanga shughuli zangu, kuwasiliana na watu muhimu na kujifunza mambo mapya kupitia mtandao. Hata hivyo, nahisi ni muhimu kwa kuwa na muda wa kuzima au kuepuka kutumia simu. Hasa wakati wakulala, unapokuwa na familia au unapohitaji kupumzika kiakili. Wakati huo, hunisaidia kuzingatia maisha halisi na kupata utulivu wa akili na moyo.

Ndiyo, napenda kupiga picha ingawa sifanyi hivyo kila wakati. Kupiga picha hunipa furaha kwa sababu hunirusu kunasa kumbukumbu za nyakati muhimu na vitu vinavyovutia katika maisha ya kila siku. Picha hunisaidia kukumbuka mahali nilipokuwa, watu niliokuwa nao na hisia nilizokuwa nazo wakati huo. Napenda zaidi kupiga picha za mandhari, matukio maalum, na watu naowapenda. Kwa mfano nikiwa safarini au kwenye sherehe napenda kuchukua picha ili kuhifadhi kumbu kumbu hizi kwa jili ya baadae pia hupenda kupiga picha za vitu ndo vidogo vyenye kuvufutia macho kama jua linapozama au mazingira ya asili.